Ninaipenda harufu ambayo niyakuvutia, harufu sana sana ya vyakula vili vyokaangwa. Ninaipenda harufu kama ya chakula kama nyama, kama ugali, kama chapati, kama mandazi. Yani harufu ya chakula ambacho kime pikuwa kwa kutumia mafuta. Ninaipenda pia harufu ya mauwa. Kuna wakati ambapo maua yanakuanga yameblossom sana ama maua yako kwa wingi sana Vyo basi hewa inakuwa na harufu wambayo ni nzuri, harufu wambayo niyakuvutia Vyo basi ninapenda harufu wambayo inanivutia mimi binafsi.

Wakati kuna mvua ikiwa sipo kazini, yani kunanyesha siku ambapo ni kupale nyumbani, ninapenda kulala na kupomzika. Mvua hufanya kuja na hile satisfaction ama na ule upole ama na ule utulivu. Wakati mvua inanyesha, kuna kuwa na utulivu wa inafulani. Vabasi, wakati nipo pale nyumbani na kuna mvua, ninapenda kulala. Ee, ninapenda mvua sana manake, mvua hufanya vumbi, ile vumbi inaweza kutoka. Wakati kuna jua kali sana, kuna vumbi ambayo hutokana na mchanga, hivyo basi wakati kuna upepo mwingi, ile vumbi inaweza kuvutua, hivyo basi hatuwezi kuvuta hewa safi. Hivyo basi ninapenda wakati kuna mvua. Pia ninapenda wakati kuna mvua kwa sababu mvua unafanya nyasi iyeze kumea, inafanya miti yeze kumea, yani kila mahali panafanya kukua green. Wakati kuna mvua, yani mantari yanakuwa mazuri, mimea inamea nyasi, inamea ipi basi, pia wanyama, wanyumbani na pia wamustituni wanapata chakula kutokana na ile mvua. Siku wamboe ni naifurahia zaidi ni siku wamboe mvua ilinyesha ni wakati nikiwa nyumbani. Ilinyesha wakati wa saa kumi hivi jioni. Vyo basi nilikuwa nimemaliza kazi zangu zote za nyumbani. Vyo basi niliweza kupumzika, kuweza kulala na nikaeza kufurahia ile mvua. Amvua ishawai kubadilisha mpango wango manake wakati niko nyumbani huwa ninahitaji kuenda pale sokoni kununua bitha katha katha ya biakula vyangu ama kuristock chakula ambacho ninaona kiku karibu kuhisha Wakati nataka kuenda pale sukoni kununuwa nyanya, kitungu, mboga, matunda, maembe, avocado na nasi, hivyo basi kuna siku ambo ni likuwa ni kitaka kuenda sokoni, mamvua ikaanza kunyesha, hivyo basi ikapangua mipango yangu yote. Kwa sababu, inibidi nikangoja mvua yache kunyesha, kishandika, nikatoka na kuenda pale sukoni. Na wakati mwingine unapata pale sukoni, kuna watu ingi, kuna matope, vibasi atabidaha ziezi kuna mvua. Wakati kuna nini? Wakati kuna mvua. Anahisi vizuri wakati ninasikia sauti ya mvua. Yani ninaonangat kwa umbali, yani ninaionia mvua kwa umbali sana. Hivyo basi wakati ninasikia sauti ya mvuwa, najua ni wakati wakupomzika, ni wakati wakulala, huwa ninapendelea sana kukinyesha, haswa masaya, mchana ama jioni jioni, ninapenda sana mvuwa ikinyesha, manake mvuwa inakuja na baraka zaki ya wakati kuna mvuwa, mandari yanakuwa mazuri, hewa inakuwa safi na pia mtu anapata muda wakupomzika.

Ninatumia kompyuta yangu wakati ninahitaji kuandika ama kutaipu kitu fulani Ninatumia kwa njia nyingi nyingi sana kwenye kompyuta Lakini wakati ninatitaji kuandika pengine ninakazi ambayo nataka kumaliza kwa haraka Natumia ile Microsoft Word pale kwenye kwenye kompyuta yangu inanisaidia na type haraka haraka ama naandika kwa haraka hiVyo basi siwezi kushindilia hapo Pia ninatumia kompyuta yangu wakati ninataka kusearch, kufanya, ama kufanya utafiti wangu pale. Badala ya kutumia simu, ninatumia kompyuta, naona ni rahisi kutumia kompyuta, kutafuta, kusearch, kufanya research yangu pale, nikitumia Google, na eza kunisaidia ama ni effective kwa haraka kutafuta kwa kutumia kompyuta. Wakati pia ninahitaji kutafuta maana ya majina. Ninatumia teknolojia ambayo niya sauti pale. Pengine wakati ninataka kusikia sauti ama kujua jina fulani ninaweza kupronounziwa vipi. Ninatumia kompyuta yangu kufanya nini? Kusaka ama kutafuta kwa kutumia sauti. Natumia kompyuta yangu zaidi wakati ninataka Direction ama Google Maps pale kwenye kompyuta Kwa mfano nataka kuenda mahali kununua kitu fulani na sijui njia vizuri ya kuelekea mahali fulani ama mahali ambapo ninataka kuenda Iyo basi ninatumia kompyuta yangu kutafuta kwenye Google Map, ndiposa nikitoka nyumbani, nime ninajua nimwelekeo gani ninachukua ninjia gani ambayo nitapita ili niweze kufanya nini? Ili niweze kufika mahali ambapo ninataka. Kompyuta yangu pia ninatumia wakati nataka kufanya mazungumzo na watu wengine. Wakati nataka kutumia apps kama Facebook, kama WhatsApp, kama Snapchat. Ninakuwa nime install pale kwenye kompyuta yangu. hiVyo basi inakuuwa ni rahisi kukomunicate ama kuzungumza na watu wengine kwa kutumia kompyuta. Inakuwa nivirahisi manake ya ninaweza kutoka kwa app moja naenda kwa window ingine ya app ingine kwa window nyingine ya app ingine kwa computer moja tu. Hivyo basi inakua rahisi and like kwenye simu ambapo itabidi wende kwa app moja kisha unatoka kwa hiyo unaenda kwa nyingine unatoka kwa hiyo unaenda kwa nyingine nikitumia computer ninaona ni rahisi.

Naam kwa mfano, wakati nipo pale kazini na kuna wateja ambao wamefanya kuja wanataka kushugurikiwa, kitu cha kwanza ambacho nina kifanya ni kuwasalimu wale wateja. Yani na wajulia hali. Manake, mahali walipokuwa wakitoka mimi siku wepo. Na pia, wao hawakuwa na mimi mahali ambapo niko. Vyo kwanza kitu cha kwanza ni kuwasalimu wale wateja wangu. Kitu cha pili ni kuwauliza wangetaka ni washugulikie vipi, yani ni jambo vipi ama jambo gani wangetaka ni wasaidie kushugulikia pale. Kitu kingine ni kumekishua kuna hile effective communication, yani kuongelesha mteja kwa njia inayofa. Wakati unazungumza na mteja, anahiza kosa kukurudi tena kwa sababu ya jinse ambavyo umeza kumzungumzia pale wakati alikuwa nahitaji. Vyo basi wakati unazungumza na mteja ama na shukulikia mteja, ninamikishwa kwamba ninamungelesha kwa upole na kwa kutumia luga ambayo inafa. Kitu kingine ni kuweza kumsaidia. Pengine yule mteja hakuwa kinihitaji mimi. Alikuwa anahitaji mtu mwingine kwenye department nyingine kwenye kazi hivyo. Bazi naweza kumwele kesa yule mteja kwa upole na kwa njia ambayo inafaa ili aweze kurudi tena. Kitu cha mwisho ambacho ni nakifanya ni kumshukuru yule mteja kwa sababu ya kuja. Haikuwa ni lazima ajashugulikiwe kwangu lakini kwa sababu wa mefanya kuja naeza kumshukuru na kumwambia asante na arudi tena.

Naam kuna apps nyingi sana kwenye mtandao ambayo ninafanya kutazama video zangu. App ya kwanza ambayo ninatumia ni app ya TikTok. Wakati nipo pale TikTok inakua ni rahisi kwa manake, zile video za TikTok zinakua ni fupi. Hivo basi kama uko kwenye break, pengine kwenye kazi na unahitaji kuangalia ama kuingia mtandao ni kutazama video. TikTok ni app ambayo inaweza kusaidia kwa sababu video zake ni fupi fupi app nyingine ambayo ninatumia ni YouTube, pengine wakati ninataka kusoma kitu fulani.YouTube haina ile restriction ya masaa ama time ambayo mtu anafaa kuweka hivyo basi kama unataka video ambazo ni refu sana ambazo zinaelezea kitu kwa kina unatumia YouTube ama ninatumia YouTube ili niweze kuelewa zaidi apps zingine pia kama Facebook kama Snapchat kama Instagram pia ninatazama video zangu pale kwenye hizo apps.

Naam katika kazi yangu, ningependa nifikie mpaka kiwango cha kua CEO, yaani Chief Executive Officer. Hiyo ni kumaanisha wakati huo nitakua nimefungua kampuni yangu na nitakua mimi ndo mwenye hiyo kampuni. Wakati nipo pale kazini, kuna vitu vingi ambavyo ninajufunza, ili niweze kufikia kiwango ambacho ninakitaka mimi mwenyewe. Kitu ya kwanza ambacho ninajifunza ni ile effective communication, yaani kuzungumza. Bila mazungumzo kampuni pale kazini ama mambo hayawezi kufanyika kwa jins inavyofaa pale kazini. Hivyo basi, lazima niwe na effective communication ili vitu viweze ama kazi iweze kufanyika pale kwenye kazi. Kitu kingine ni kushirikiana na wenzangu, yaani ile teamwork. Hicho ndo kitu ambacho kinaweza kuendeleza kampuni ama kufanya kazi ifanyike. Kuna kazi ambazo mtu hawezi ya kafanya peke yake, lazima unahitaji wenzako. Hivyo basi, nimejifunza kuwa na timu wako pale kazini, ili nami siku moja niweze kufikia kiwango cha juu pale kazini. Kitu kingine ambacho nimeweza kujifunza ni kuweza kupongeza kazi nzuri ya watu wengine. Wakati nitafikia kwenye kiwango cha kuwa CEO pale kazini, nitakuwa na wafanyakazi ambao wako chini yangu. Hivyo basi, nimejifunza kupongeza na wale wafanyakazi watakuwa wakinifanyia kazi. Hivyo basi nimejifunza kupongeza kazi nzuri ya watu wengine ili wawena ili morali ya kuweza kufanya kazi tena zaidi.

Naam mimi ninapenda kuwa pahali ama kwenye mandhari ambayo ni tulivu, yaani peaceful environment. Haswa wakati ninafanya kazi zangu za pale nyumbani, ikiwa sihitaji kuenda ofisini, ninapenda kuwa mahali ambapo ni patulivu penye peace ambapo hakuna kelele. Mimi sipendi kutangamana na watu wengi sana. Sipendi zile kelele kama za klabu kama za sherehe sherehe ambapo watu wametangamana wengi sana Ninapenda kukaa mahali ambapo nipatulivu, mahali ambapo sitangamani na watu wengi sana nikiwa pale nyumbani kitu ambacho ninakifanya ili nieze kupata mahali ambapo nipatulivu Huwa ninafanya kutake adventure ama ninatoka kuenda kutembea msituni nikiwa pale msituni ninafanya kuona wanyama Ninafanya kuona miti, Ninafanya kupata hewa safi pamoja na kivuli. Nikiwa pale ile oxygen ambayo ninaivuta Sio kama ya nikiwa nyumbani Maanake pale kuna miti mingi sana hivyo basi mimi ninatoka kama nina kitabu changu ama nataka kufanya kazi peke yangu nachukua ile kompyuta yangu, ninaenda nayo pale msituni ninakaa hapo, Hivyo basi ninaweza kupata ule utulivu na ile hewa safi pamoja na kivuli.

Wakati nimejipata kwenye mgogoro na mtu, ama na watu fulani, iwe ni pale kazini, ama iwe ni nyumbani, ama mahali popote tu, kitu cha kwanza ambacho ni nakifanya ni kueza kuzungumza, ama kukubali kwamba mgogoro umeweza kupatikana. Nikikubali hivyo, basi na take a step ya kueza kuzungumza na mtu ambaye tumiweza kufanya nini kupatikana kwenye mgogoro nae. Tunaeza kujiuliza chanso cha huu mgogoro ulikuwa kufanya nini? Ni kitu gani ambacho kilifanya tukawa na mgogoro. Pia tunaeza watafuta mtu ambaye ni intermediary ama mtu ambayo atakuja kusikiza kiesi za pande zote mbili. Ikiwa ni mimi nimepatikana na mgogoro na mtu mwingine, kue na mtu katikati ambayo atasikiza pande zote mbili. Asikie upande wangu na pia asikie upande wa mtu mwingine. Kisha aweze kudetermine ni kitu gani ama chanzo cha huo mgugoro ulikuwa nini. Tukisha jua chanzo cha mgugoro kitu cha kingine tunafanya ni kueza kusameheana. Na manake hatuwezi kuwa tunatatua jambo kama hatuja sameheana. Hivyo basi, tukishajua chazo cha mgogoro, tunasameheana na kusema kuwa jambo kama hilo, halitaweza kupatikana tena. Tukifanya hivo, ndo chazo cha kuwa na amani. Manake tukifanya mgogoro na mtu, kisha kila mtu aendezake. Hivyo basi ni kumaanisha kwamba uadui, umeweza kutengenezwa kutoka hapo. Hivyo basi, tukisha tatua yule mgogoro, tunasameheana na tunakuwa marafiki tena. Na hivyo basi na kusema kwamba, kitu ambacho kiliweza kusababisha tukawa na mgogoro, hakitaweza kufanyika tena. Yani, tunazuia hicho kitu, kisifanye nini kisije, kikafanyika tena. Manake kikifanyika, mgogoro bado tutakuwa nao tena.

Wakati ninafuraha ama wakati ninataka kuenda kuenjoy, kitu ambacho ninakifanya ni kueza ku-engage kwenye michezo katha katha. Wakati ninafuraha kabisa na pengine kuna ni wakati wajua, ninafanya kuenda kuogelea ama kufanya swimming. Wakati mwingine wakati ni wakati wajioni, naeza kuengiji na watu mingine kama kucheza mpira, wamguu, yani kukimbia, kutembea na kufanya mazoezi tufauti tufauti. Wakati pia ninafuraha napenda kutangamala na rafikizangu, yani tuneza kuimba, kucheza, na kusoma vitabu, kufanya michezo ya kutania. Yani wakati nina rafikizangu, nina furahia, nina penda kutangamana nao. Wakati nina furahia pia nina penda kupika chakula ambacho nina kipenda, ambacho ni chapati. Mwakati nina furaha, nina penda kupika chapati, nina penda pia kuzungumza na familia yangu. Ini ule muda ambao ambao yani mtu wanafuraha ni time ya kweza kuzungumza na familia kweza kufrahia pamoja na pia kweza kuzungumza na marafiki.

Jua kali linaweza kuleta madhara kwenye ngozi ya mtu. Hehe, yaani si vizuri kupata direct sunlight kutoka kwenye jua. Haswa jua la saa nane ama saa sita, yaani ile tunasema afternoon. Jua hilo huwa kali sana. Kitu cha kwaza ambacho ninakifanya ili kujikinga na jua kali, ni kueza kuvaa kofia. Yaani ile wakati ama ule muda ambao ninatoka, pengine ninaenda sokoni, ama ninatembea kwa barabara, ama ninafanya kitu chochote ambacho kinanihitaji niwe kukaa kwenye jua na make sure kwamba nimevaa kofia ambayo itanipa kivuli usoni ambayo itanizuia nini kupata ile direct sunlight kwenye ngozi yangu haswa usoni. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kueza kukaa kwenye kivuli Wakati jua ni kali sana na hakuna kitu ambacho ninakifanya nikueza kukaa kwenye kivuli na kueza kujizuia kupata ile direct sunlight yaani ninafanya kitu chochote ambacho ninaweza ili kufanya nini kueza kuavoid kupata ili sunlight kivuli naweza kuwa nimekipata pengine chini ya mti ama kwenye nyumba ama kwenye mwavuli. Yaani nina make sure wakati ninaenda mahali kila wakati nina mwavuli ambayo nimeweka kwenye begi langu ama kwenye mfuko wangu kila wakati. Mwavuli tu mdogo tu. Ndo maanake wakati jua linawaka sana ninaeza kutumia ule mwavuli ili kuweza kujikinga. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuweza kutumia yale mafuta ambayo yanaitwa sunscreen. Ni mafuta ambayo mtu anajipaka wakati pengine unataka kutoka ama unajua kwamba utaenda kujiexpose kwenye jua. Ile sunscreen inazuia zile UV light kuweza kukufikia direct kwenye uso wako. Hivyo basi ngozi yako haiwezi kuharibika ama haiwezi kufanya nini? Kua mbaya kutokana na ile miale ya jua. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kutafuta alternatives ambazo zinafaa. Kwa mfano, ninafaa nitembe mahali kwa mguu nakuna jua. Hivyo basi ninaopt kutumia gari ama matatu ili ni avoid ile direct sunrays kwenye uso wangu.

Kutoka shule, ninamkumbuka mwalimu wangu wa kiswahili. Mwalimu wangu wa kiswahili alikuwa akitufunza, maanake mimi ninapenda kusoma vitabu sana. Alikuwa akitufunza fasihi, vitabu vya hadithi, umuhimu wa fasihi, na pia kuna zile setbooks ambazo tulikuwa ama vitabu vya hadithi ambavyo tulikuwa tunavisoma pale shuleni. Mwalimu wangu wa kiswahili alikuwa ananipendeza sana, maanake alikuwa anachekesha, alikuwa anafurahisha sana, haswa wakati ni wakati wa kusoma zile vitabu vya hadithi, manake alikuwa kimuambia kila mtu asome vile vitabu. Hivyo basi alikuwa akichekesha sana Nilikuwa nampenda mwalimu wangu pia maanake alikuwa anatufunza lugha Yani ana make sure kwamba kiswahili tumekielewa Anatufunza fasihi na pia anatufunza kiswahili luga Halikuwa anachekesha sana Nilikuwa nampenda mwalimu wangu wa kiswahili maanake pia alikuwa mwalimu wa michezo Hivyo basi tukitoka darasani akitufunza kwenye masomo Pia alikuwa aki excel kwenye michezo vyo basi tulikuwa tukia excel kwenye masomo na pia kwenye michezo. Ingawa alikuwa anachekesha sana hakuwa mzuri maanake wakati ambapo mtu hapiti ama wakati anakasirika alikuwa anaweza kutupati ile discipline ama kueza kufanya nini kutuchapa ili tuweze tupite mitihani yake. Lakini hivyo basi nilikuwa nampenda maanake alikuwa anafunza vyo zuri.

Naam mfanya biashara bora ambaye ninamjua ni mtu ambaye hapa hapa nyumbani karibu na nyumbani kwetu ambaye ameweka ile duka ya kuuza vitu na wholesale. Yani analeta vitu kwa wingi kisha anashukisha bei na kuuzia watu kwa bei na fuu. Mfanya biashara huyo ninampenda kwa sababu ana ule ucheshi na heshima. Yani huwa hatukani wale wateja wake. Anaongelesha wateja kwa upole na pia kuwapa mawaidha kulingana na kile kitu ambacho unaenda kununua. Kwa mfano, unaenda kununua pengine mafuta ya kupikia. Yule mfanya biashara, anakupa, mawaidha anakwambia, mafuta haya ni mazuri, kwanini ni mazuri, amewai kuyatumia, na anakwambia kulingana na bei yake, ama kulingana na wapi, na distributor wa hizo bidhaa. Na mpenda manake kila wakati utampata pale dukani, anajishugurisha, anabidii, kila wakati anazungumza na wale customer wake pale, hivyo basi ni nampenda sana kwa sababu anabidii. Sijawai kuona kitu cha ajabu ambacho amekifanya ila ni nampenda sana kwa sababu ya ule upole wake na ucheshi na ile effective communication yake kwenye kazi yake. Yaani wateja wanapenda kuenda pale sana, manake yeye mwenyewe anapenda ama anajua kuzungumza na wateja. Kitu ambacho nimeweza kujifunza kwake ni kuwa kila wakati kuwa humble. Yani yule mfanya biashara ana pesa nyingi sana, lakini pia ukimpata pale hauwezi kusema kuwa anapesa nyingi sana. Manake anaishi vizuri na watu wengine, anazungumza na watu wengine, hawa tesi wale wafanya kazi wake, manake anawafanya kazi wengi sana, anawachukulia kama watoto wake. Basi nimeweza kujifunza vitu vingi kutoka kwake. Huwa ni nahisi vizuri kwa jinsi anavyofanya biashara yake. Sidhani kama kuna mtu mwingine anaeza kufanya biashara kama yeye manake anazile skills za kuweza kuzungumza na wale customer wake. Hivyo basi ukienda pale unataka ama unajihisi vizuri na pia unataka kurudi tena manake juu ya hile customer service ambayo umeeza kuipata kutoka kwake pale.

Nguo ambazo ni napenda kuzivaa ama kuzivalia zinalingana na msimu. Yani inalingana ni msimu gani. Kuna msimu wa jua, kuna msimu wamvua, kuna msimu ambao ndi baridi. Yani kuna msimu tofauti tofauti. Hivyo basi, nguo ambazo ni nazivaa zinalingana ni msimu gani. Wakati kwa mfano ni msimu wajua, ninapenda kuvaa ngui kama vest, kuvaa kama suruali fupi, yani zile short, kuvaa nguo ambazo ni light, yani dresses ambazo ni light sana kwa sababu ya zile joto, ama ya ile joto ambayo iko. Kwa mfano wakati ni wakati wamvua kali sana, manake, kuna wakati ambapo kuna mvua sana na baridi, inapenda kuvaa vitu kama soksi, kama kofia, kama jacket, kama pull neck, kuvaa vitu kama sweater, ambazo ni za manyoya. Yani nguo haina tofauti kulingana na ni musimu gani. Kuna wakati ambao kuna upepo mkali sana. Hehe wakati ambapo kuna jua lakini kuna upepo mkali. Ambapo unafaa kila wakati umepalia jacket. Wakati ni wakati wamvua ama wakati wa baridi. Nguo kama gloves, kama scarf. Yani mtu anahitaji awe nazo. Hivyo basi mimi ninapenda kuvaa nguo haina tufauti kuningana ni msimu gani. Wakati kuna juu wakali sana na ni wakati wa swimming. Unapata pale mtu anaswim na hile swimming costume ambayo ni light sana kulingana na ni msimu gani. Wakati ni msimu wa baridi hauwezi kuenda kuswim manake uwezi kutoa zile nguo utahisi baridi. Hivyo basi mimi ninavaa nguo kulingana na msimu.

Na'am, kitu ambacho ninakifanya kila asubuhi ama mara nikiamka, iwe ni siku ya kuenda kazini ama ni siku ambayo si ya kuenda kazini ni kuamka na kutayarisha kiamsha kinywa ama breakfast. Na'am, kila wakati nikiamka nina make sure kwamba nikishafanya vitu zingine pengine nishaomba nisha, kuamka kutoka kitandani nimetandika kitanda ninaweza kutayarisha breakfast yangu. Wakati ninaenda kazini huwa ninafanya kuamka mapema kama saa kumi na mbili yaani 5am, ili niweze kufanya vitu vyangu kwa utaratibu kwa pole pole bila haraka na ili niweze kufika kazini on time. Wakati siyo siku ya kazi ninaamka kama saa moja manake kuna vitu pia ninafaa nivifanye pale nyumbani. Hivyo basi, wakati si wakati wa kazini ama kama weekend, ninaamka saa moja ya asubuhi. Vitu ambavyo ninafanya, nafaa kufanya kabla ya kuondoka ama kila asubuhi, ni kumake sure kwamba vyombo ambavyo nimefanya kutumia kutengeneza breakfast ni safi. Yaani nina make sure vyombo ni safi, kila kitu ni safi, namake sure nime pack lunch ya kwangu, yaani namake sure nimejitayarisha na nimeacha nyumba kama ni safi. Ndiyo manake nikirudi jioni, nipate bado ikiwa tu safi. Nahisi vizuri kuhusu asubuhi zangu, yani kuna wakati ambao ninaamka na mood, ambayo ni nzuri sana, ambayo inahitaji ninafanya kazi sana sana. Yani kila asubuhi ninaamka nikiwa na nguvu. Kila asubuhi naamka nikisema kwamba ninafanya kazi fulani. Yani ninaamka na mood nzuri sana kila asubuhi.

Naam ninapenda kununua vitu mtandaoni sana sana sana kwa maana kwa siku hizi ama in the recent days vitu vingi vinafanyika sana mtandaoni. Teknolojia zimeweza kuja sio kama siku za kitambo ambapo simu hazikuwa, kompyuta hazikuwa, yani maps, google maps hazikuwa, yani siku za usoni mambo ya mebadilika sana. Vitu vya mtandaoni vimeweza kuja kwa urahisi. Ni napenda kununua vitu vyangu mtandaoni kwa maana ni rahisi na ni effective. Kitu cha kwanza unaeza pata kwamba mtu ako sehemu ya mbali sana na anauza kitu ambacho unakihitaji wewe. Yani huwezi uka kiendea yuko mbali sana lakini anaeza aka deliver ama hicho kitu unaeza kueka order kisha kikafanya kuja. Hivyo basi mimi ufanya kuingia pale kwenye online ama kwenye simu yangu na chagua app ambayo nataka kutumia ama ambayo hicho kitu kinauzwa na kisha ninaeza kueka order yangu. Na kulingana na siku ambazo ameziaka pale ninaweza kupata bidhaa ambayo nilikua nimeagiza pale mtandaoni. Kitu kingine ambacho kina nifanya nieze kununua mtandaoni, watu wengi sana wakuuza bidhaa wameshift, yani vitu siku izi si virtual, yaani vitu vinafanyika kwenye online. Watu wanauza nguo online viatu, ata vyakula vitu kama supermarket, maduka kama supermarket, maduka makubwa makubwa. Anaeka pale jinsi ambavyo unaeza ku order bidhaa zako pale wanaeza ku pack na kisha waka kuletea yani ku order vitu online ni convenience yani ukiwa pale nyumbani tu uneza uka order kitu na kikaweza kukufikia kwa popote pale ulipo wakati mwingine ni natoka kazini kama nimechoka masaya ya usiku usiku unapata kwamba uko peke yako hauwezi ukapika hauwezi ukafanya chochote manake uchovu uko kwa wingi, ninaingia tu pale online nina order nafanya ku order chakula naam kama nipale kwenye KFC ama kwenye PIZZA IN nafanya kufanya order yangu pale na inaeza kufika kwa wakati ambao unafaa. Hivyo basi inanirahisishia kazi ama inanifanyia kuwa rahisi manake wakati ambao ningefanya kuja kuanza kupika kutayarisha chakula chajio ninafanya kutumia wakati huo kupumzika ni kingoja chakula changu kiweze kuwasili ingawa ama kununua vitu mtandaoni kuna advantage sake pia kuna disadvantage sake manake unapata kwamba watu wengine ambao wanaharibia wengine soko ni kwamba watu wengine si legit yani ni fake mtu anaposti kitu chake pale anauza kama nguo ama kiatu kisha ukisha order ukisha lipia mtu anatokomea na pesa zako watu wengine anakudanganya kwamba kitu kitafika kwa siku moja, alafu anasafanya kukuibia pesa zako ama kitu hakifiki kwa wakati unao faa. Wakati mwingine, pengine kwa mfano mtu ana order kitu kama electronic, kitu kama TV ama laptop. Unapata kwamba mtu anakuuzia kitu ambacho ni faulty, yani kitu ambacho ni kibaya. Na kwa sababu mtu huyo huwezi ukampata manake mulieza kuzungumza online. Unapata kwamba unaeza kuenda hasara ama unaeza kupoteza pesa zako pale online. Hivyo basi mimi ufanya due diligence ama ninafanya utafiti wa kwangu kabla ya kusema kwamba ni nanunua kitu chochote pale mtandaoni. Na weza kuangalia reviews, wale watu ni wangapi wame nunua, wameandika nini, walipata service ambayo inafaa ama hawakupata service ambayo inafaa. Yule mtu anajulikana na watu, kile kitu ambacho anakiuza je, nikizuri, watu wanasema nini kusu kitu hicho. Ili niweze kupata zile reviews zangu kabla niweze ku order kitu chuchote pale mtandaoni.

Naam nguo zangu zote ninazifua mara moja kwa wiki. Yani ninazikompile zote kwa pamoja kisha ninaeza kuzifua on a weekend. Kwa mtu ambaye anafanya kazi ataeza kuelewa pengine. Kwa mfano mimi hutoka asubui mapema saa kumi na mbili. Kisha ninarudi usiku saa kumi na mbili za jioni. Hivyo basi, kwa sababu kuna kazi zingine ambazo ninafaa nizifanye, siwezi kuweza kufanya nini kufua nguo zangu kila siku kila siku. Hivyo basi, ninazicompile zile nguo kwa pamoja nazieka vizuri, kisha on a weekend on saturday wakati siko kazi nineza kuzifua kwa pamoja naeza kuzipiga pasi na kuzipanga vizuri zile zinaka ziwe safi.

Ninapenda kufanya vyote viwili, yani inalingana ni wakati gani ambao ninahitajika nifanye kitu gani. Kwa mfano wakati ninahitaji nifanye nini, wakati ninahitaji kuandika vitu kama shopping list ama kitu ambacho ninataka kuenda kukinunua ama kuandika ratibaya vitu viangu ambayo ninafaa kuvifanya. Ninapenda kuviandika mimi mwenyewe mahali kwa kwa simu ama kwa kompyuta ama kwenye karatasi. Ninaandika kwa mkono wangu ili ninaweza kufanya bila kukoseo. Kwa mfano wakati mwingine, kuna kitu ambacho, ninachaka kupasa cross kwa mtu mwingine. Inakua nivirahisi, instead ya kumuandikia yule mtu barua, ninampigia simu, ama ninamumita, tunaongea moja kwa moja, ili tunakua na hile effective communication. Watu wakiongea moja kwa moja, ama uso kwa uso, kuna hile kitu tunasema turn taking. Yani mtu anahiza kukusikiza kumakini na anahiza kukuelewa vizuri. Wakati unandika pengine barua, mtu anahiza kosa kukuelewa vizuri. Ivi basi ni rahisi wakati unamungelesha ili unahiza kumuelezea vizuri. Wakati mwingine, wakati pengine mtu anahiza, unahiza ukakosea kitu ambacho ulikuaunataka kuandika. Lakini wakati unazunguumza inakua nirahisi kuweza kurektify kitu ambacho unataka kumuambia mtu kama sio kama vile ungeku kia ndika. Yani nirahisi wakati unongea kuliko kuandika.

Ninafuatilia matukio ya kimataifa sana. Matukio ya kimataifa ama Global News ni kama matukio ambayo yanafanyika hapa, hapa kwetu hapa nchini kwetu. Hivyo basi, ili niweze kujua vitu ambavyo vinatendeka ulimwenguni, lazima nifuatilie matukio ya kimataifa. Ninafuata matukio ya bara tofauti tofauti kama Amerikani, kama Asia, kama Australia, kama Afrika. Amerika kusini, yani ninafuata ama news ama matukio ya kimataifa. Matukio ya kimataifa yanaweza determine ama ya naweza kudetermine vitu ambavyo vita happen kwenye dunia. Kwa mfano mtu ambaye anafanya zile online ama trading ama kufanya vitu pale kwenye mtandao wa kijamii, matukio ya kimataifa yanaweza kudetermine jinsi ambavyo ataweza kufanya vitu vyake pale. Ninafuatilia matukio ya kimataifa kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye Instagram, yani kwenye hata pia magazeti, yani kwa kila mitandao ya kijami inakua ni rahisi. Unajua kwamba kitambo ingekua ngumu sana watu kujua vitu gani vina, vinatokea kwenye mabara tofauti maana yake hakukuwa na zile online ama ile mitandao ya kijami. Lakini kwa sasa almost kila mtu yuko na simu. Dunia imekua kama global village. Watu wanaweza kuzungumza mtu mmoja akiwa Marekani, mwengine akiwa Afrika, mwengine akiwa Australia, mwengine akiwa Asia. Yaani watu wanazungumza kutoka Mabara tofauti. Wakati matukio ya kimataifa yanatokea yanaweza ku change vitu fulani fulani kama trading Kuna commodities kama mafuta, kama gold, kama yani vitu vingi ambavo vinatokea. Na kuna inchi ambazo zikiweza kufanyika kama vitu ambavyo vikiweza kufanyika kwa inchi fulani vinaweza kubadilisha matukio kwenye dunia yote haswa zile nchi ambazo ni superpowers kama China, Japan, Russia, Marekani. Yaani nchi kama hizo matukio ya kimataifa yakitokea huko. Yanaweza ku determine kitu gani kitafanyika tena kwenye dunia.

Wakati kuna baridi kali, kitu ambacho ninakifanya ni kuweza kujisitiri vizuri na pia kuweza kuvaa mavazi ambayo yatazuia baridi kuweza kuingia. Mfano wa nguo ambazo ninavaa ni kama jaketi, kama sweta nzito, ambayo ina manyoya pale, naeza kuvaa suruwali ndefu, naeza kuvaa socks, scarf, pamoja na gloves pale za mkono ili kueza kuzuia baridi kueza kuingia. Kitu ambacho kingine nakizuia wakati kuna baridi kali ni kuweza ama kukosa kujiexpose kwenye baridi. Yani nina make sure ninakila kitu. Wakati ninajua kwamba musimu wa baridi unafanya kuja kuingia, ninamake sure nina kila kitu kwa nyumba. Hivyo basi itanizuia kushinda nikitoka nje, kuenda kufanya nini? Kununua vitu ama kuenda kuchukua vitu huko nje. Vyobasi sitapatana na baridi kali. Wakati pia kuna baridi, huwa ninafanya kuomba ruhusa kufanya kazi nyumbani. Hivyo basi sitafanya kuamka mapema sana kwenye baridi, pengine kutayarisha kiamsha kinywa kwenye baridi, pengine pia kurudi nyumbani jioni kwenye baridi, ninafanya kuomba ruhusa kufanyia kazi nyumbani. Hivyo basi inakua rahisi sana kwangu mimi kuweza kujizuia kupatana na baridi yoyote. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuweza kumake sure kwamba nyumba yangu ina AC yani Kila wakati nimewasha ile AC yangu ili wakili nyumba ikue na joto yani. Nyumba isiweze kupata baridi hata kidogo.